Kama kuna mabadiliko kazini itani lazimu ni adapt na ile ambayo ile rules and regulations ambazo zimeekwa maanake mimi niko pale kama mfanyakazi na kile kitakacho semwa mi nitakifanya.

Mfereji wa tv naoufuata ni ule wa entertainment na shows sana sana kwenye netflix kwenye showmax. Mifereji za comedy na series zinazojenga furaha na nikitaka kuona maybe maonyesho ya kitamaduni au kihistoria nafuata ule wa culture na history muziki.

Unawakaribisha kwa maneno unawaonyesha sehemu ambayo wanafaa kufanya kazi zao. Unawakutanisha na team kama kuna ile team ya kila mtu na kazi yake yani unatoa resources tools. Unaweka mentorship au support sherehe ndogo ya kukaribisha.

Tabia ya watu inayonichukiza sanasana ni kukataa kusikiliza. Mtu anayezungumza tu bila kusikiliza wengine. Kisha kuchelewesha mambo mara kwa mara bila sababu. Yaani usemi hii kitu deadline yake au kuwa na muda mgumu.

Ni kitoka shuguli huwa naoga ili nijihisi vizuri nakula chakula chepesi sikizito sana nakaa kimya napumzisha akili sipendi kuwa na shere wakati ambapo nimekuwa na siku mrefu napenda kutuliza akili yangu na cheki dimu kidogo kisha na lala napumzika yani najipanga kwa kesho.

Ndio, napenda kuimba, napenda kuimba sana sana nikiwa pekee yangu, na nyimbo zile ambazo nazi imba ni zile za polepole au za furaha, sana sana za furaha nazipenda sana, na napenda pia kuimba nikiwa kwenye bafu nikioga.

Napenda upepo, ok, sometimes inadipend niko wapi, ila na prefer upepo kuliko esi, manaake, upepo ni kitu ambacho ni natural, tumeumbiwa, upepo unatoka kwenye miti, unatoka katika environmenti safi, napenda upepo, sipendi esi mimi.

Ndiyo, wakati mwingine kama kuna jua kali, napenda kuvaa kofia kuzuia jua kuni, fikia direct li kwa uso, na pia ninapo kama kuna upepo mwingi, au ninapo taka kumach outfit.

Ningependa kujifunza chakula cha jadi na mapishi yake ya asili, miondoko ya muziki na ngoma za tamaduni tofauti tofauti, mbinu za asili za dawa na tiba za kienyeji, na pia ningependa kujifunza hadithi na methali za kiasili zinazofundisha maadili.

Wakati ambapo kuna jua kali, sana sana napenda kuvaa ama kupaka sunscreen yangu, ninapotoka nje, ama niketi chini ya kivuli, na pia kukunywa maji mingi, maanake nadehydrate sana. Ndio.

Mnyama wangu ambaye ningependa kumfuga ni paka. Haa, paka ambaye ni mwe, sio mweusi. Paka ambaye ni mwe, si na si mweupe pia, yaani ana rangi za rangi mbili. Na tabia zake ziwe mzuri na pia. Si lazima afanye chochote cha kuchekesha ila tu nimtunze na nimpe malezi bora.

Napenda kuenda madukani ule wakati ambao, naitaji kitu, na pia ninapesa. Wakati ambapo ninapesa, napenda kutembea madukani nikutana na nguo ambayo inanipendeza kwa macho, nanunua, na pia kiatu kizuri. Napenda kuenda madukani wakati huo, na pia vitu za nyumba.

Atambua changamoto, na naelewa hali ya sasa, pia naboresha mchakato, apanga upya na kuunda mfano mpya, napima na kufuatilia matokeo, samahani naangalia kama mchakato mpya unafanya kazi vizuri.

Wazo zuri ninalo kwa siku ya leo, nimeandika orodha ya vitu ninavyo vitaka kufanikisha leo na imenisaidia kuanza siku na mwendo mzuri manake vitu hivyo nisha vimaliza. Sasa najihisi yaani nimepata mafanikio hata kama ni kidogo.

Mitandaoni mitandao ya kijamii kwa siku natumia saa kama moja mawili video ama youtube natumia saa moja kazi na masomo natumia masaa matatu kwa masaa manne na ujumbe naeza tumia kwa dakika ya thelathini. Naam.

Nakunywa maji lita mbili kwa siku. Hiki ni kiwango ambacho ni chaka kawaida kwa watu wengi. Ila kama tuseme mtu ambaya ako kule kwenye joto tuseme mahali kama garisa. Atakunywa lita mbili na nusu au tatu kwa siku.

Kiongozi mzuri anasifa kama uadilifu, maono, uwezo wa kusa kuwasiliana, awe na uwezo wa kuwasiliana, unyenyekevu uamuzi, awe na uamuzi wake, huruma na kujali watu, wajibike katika kazi na kuhamasisha.

Kusikiliza kwa makini, kwa wazi na mwaminifu na kushirikiana kwa ushirikiano kuheshimu watu tofautu tofauti, kutoa pongezi na motisha kwa wafanyakazi wengine.

Nina kipawa sasa hivi tuseme nina kipawa cha kuimba mimi naezaimba nyimbo mzuri na nyimbo zile za pole pole yaani na zile ambazo ni za furaha sipendi nyimbo za huzuni manake zitanifanya nianze kuzunika hata na mimi.